Kwa kawaida na hifadhi data yangu kwenye vifaa vya kidijiti na hifadhi ya mtadaoni crowd. Hii inaweza kuwa kwenye kompyuta, simu au huduma za mtadaoni kama hifadhi ya wingu ambayo huruhusu kupata data wakati wowote na mahali popote. Kuhifadhi data kwa njia hii, husaidia kulinda taarifa zidi ya kupotea na kurahisisha. Kufanya nakala backup. Pia ni muhimu kutumia nywila imara na usalama waziada ili kulinda data isitumike vibaya.

Ninashughurikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua na kujiboresha. Kwanza, kutambua maeneo ni nayo hitaji kuboresha, kisha utafuta mafuzo au ushauri kutoka kwa wengine. Pia, hujipangia malengo madogo ili kuboresha hatua kwa hatua. Kukubari makosa na kujifuza kutoka na nayo, unisaidia kukua kitaaramu. Kwa ujumla, mtazamo chanya ni dhamu na kuji fuza edelevu unisaidia kushugurikia udhaifu wangu kazini.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na wengine na kusaidia pale inapo wezekana. Hii inaweza kuwa kupitia kazi za kujitolea, kushiriki mikutano ya kijamii au kusaidia majirani katika shuguri baribari. Pia ninachangia kwa kufuata sheria, kudumisha usafi na hukuhimiza amani na mushikamano. Kushiriki katika jamii, unifanya nijisikie kuwa na mchango chanya na husaidia kujenga jamii imala na yenye maere wano.

Kwa kawaida, sifui nguo kila siku, bali maramoja au mbili kwa wiki kulingana na idadi ya nguo zilizo chafuliwa. Kufua kwa mpangilio hunisaidia kuokoa maji, muda na nguvu. Wakati mwingine, kama kuna nguo chache au dharura, naweza kufua siku maalum. Kufua mara kwa mara lakini kwa ratiba nzuri hunisaidia kueka nguo safi na kudumisha usafi wa mwili na mazingira.

Kumbu kumbu ya kutisha niliyowahi kuwa nayo ni wakati wa dhoruba kali usiku. Kulikuwa na mvua kubwa, radi na ngurumo kali kiasi cha kuogopesha. Umeme ulikatika, nyumba ikawa gizani na sauti za upepo zilifanya mtu ahisi hofu. Nilihisi wasiwasi kwa sababu sikuwa na jua hali ingeishaje. Hata hivyo, tukikaa pamoja na familia na kuwasha mshumaa, hali ilianza kutulia. Kumbu kumbu hiyo ilinifudisha umuhimu wa utulivu, mshikamano na kuwa tayari kukabiliana na hali ngumu.

Ningependa kuona maendeleo wa ya erimu, afya na ajira katika jamii. Erimu bola itawasaidia watu kupata maarifa na ujuzi wa kujitegemea. Huduma nzuri za afya zitapunguza magonjwa na kuboresha maisha. Pia ningependa kuona ajira na fursa za ujasiriamali kujiogezeka ili watu waweze kujikimu kiuchumi. Zaidi ya hayo, maendeleo ya miondo, binu, usawa na mshkamano wakijamii ni muhimu kwa jamii yenye amani na maendeleo edelevu.